Naam wakati mwingi, wakati wa mvua mvua kuu haswa, mvua kuu na maanisha ile mvua mbayo inakuja kwa mvumo wa radi, upepo, na pia inakelele nyingi. So, huwa natafuta mavazi ya baridi, maanake mvua kama hiyo huwa inakuja na mvua na baridi nyingi na upepo. Hakikisha kama nina yale mali yangu ambayo yako inje pale ambayo yanaeza haribika na mvua huwa naziweka kwa nyumba kama nina mifugo huwa nawatoa naweka kwa nyumba yao napenda mvua sikatai maanake mimi ni mtu ambaye anapenda kupanda miti na pia kupanda mimea haswa zile za cash crops na food crops. Pia siku ambayo nilifurahia zaidi ni siku ambayo mvua ilinyesha nakumbuka nilikuwa na miaka kama saba hivi. Mvua ilinyesha na zile, ilikuwa inanyesha na zile barafu, nilikuwa nakumbuka nilikuwa naziokota nikizikula. Mvua huwa inabadilisha mpango wangu haswa kama ninataka kuenda kule nje kutembea ama nilikuwa nataka kuenda safari huwa inavuruga mpango wangu lakini ni mpango ya mungu huwa nikisikia sauti ya mvua huwa inanikumbusha vitu vingi sana haswaa kama maendeleo ya shambani, kama kupata maji na kadhalika.

Naam, nimewahi tembelea ziwa Victoria ambapo iko karibu na nyumbani na pia mito kama vile mto kuja, nimewahi kwenda kule kile ambacho naweza kumbuka niliona kwa kando ya mito ni watu walipanda mimea yao kama vile miwa kwenye ziwa Victoria kulikuwa na activities kama kuvua samaki, kukaanga samaki kando ya ziwa na kadhalika.